Siku za mvua, utanikuta sana sana ukinikuta kwenye shamba, nikienda kuangalia mimea zangu ama kwenda kupanda mimea kwa sababu hii ndio wakati mvua imetosha kwenda kupalilia ama kupanda ili kuangalia pia saa zingine kuweka dawa kwenye mimea zangu ili nikiweze kuziua zile wadudu ambao wako kwenye shamba.

Mimi hupenda kupokea maoni kutoka kwa wenzangu na maoni ninapo pokea huwa na chukulia kwa hali ya utulivu, hali ya usikivu na hali ya kufuatilia ili nisikaweze kupotea ama kuweza kufanya maamuzi ambayo si ya kweli na pia hufanya udadisi wangu kwa kila maoni ambayo nimepewa ili nisikaweze kuharibu chochote.

Kazi yangu ni ya uigizaji na ikiwa ni kazi uigizaji nimeifanya kwa miaka karibu kumi hivi na naipenda sana. Mbona ni chague njia hii kwa sababu njia hii ndio mzuri kwa sababu mimi upenda kunena maswala ambayo yanahusu, watu, jinsia, nchi na vitu tofauti tofauti. Na kumbukumbu yangu zaidi ni wakati nilifanya mchezo wa kuigiza wakati fulani na watu waliupenda sana na ata rais wa inchi ya akaniongelea mchezo huo na ilikuwa mtu sana changamoto ni hali ya kupata pesa ilikuendeleza hali hio ama maswala ya uigizaji nchini kwa sababu inakuwa ngumu sana na singe penda kubadilisha kazi hiyo kwa sababu ni kazi ambao nimeipenda kuanzia utotoni na ni kazi ambao naeza kuifanya wakati wowote na muda wowote ni kiupata.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuhakikisha kwamba nimepata kuwa katika hali ya juu sana na kupewa madaraka kufika katika kiwango cha juu kwa sababu hiyo ndiyo mambo ambao mi mi hufuatilia kila wakati. Ninataka niwe katika kiwango cha juu, nipate kupewa madaraka ambayo yataweza kufanya pia mimi pia niweze kuwa katika ramani ya viongozi katika hali ya uongozi wa kazi.

Katika maswala ya uzalishaji na hii ni katika maswala ya kilimo. Mi huhakikisha kwamba nimeweka pembejeo ambazo ni nzuri. Nimetumia mbegu, nimeenda kufanya mambo ambayo kuangalia kusoma kuhusiana na jinsi ya kukuwa na mazao mengi shambani. Na kutumia pia watu ambao wa mikono ili kufanya kazi iwe rahisi sana katika mambo yangu. Na pia kunyunyuzia maji na kunyunyuzia dawa katika mimea ilikiweze kukuwa mzuri na yenye afya.